Wakati kwa mapumziko kwa mchana, labda naweza jilaza kidogo kama nimechoka sana, na kama sijachoka sana na nahisi njaa, naeza enda kutafuta chakula cha mchana. Na pia huu ndio wakati ambao mimi hufanya mawasiliano ya mchana, labda kama nilikuwa nataka kupigia mtu, na mpigia katika wakati huo.

Kuna mambo mengi sana mimi huyafanya ili kujitunza kwa mfano unaweza jinunulia mavazi mazuri na anaweza jipeleka likizo wakati ambapo nahisi kutembea ama kujipa likizo pia mimi hua na zingatia lishe bora nafanya mazoezi ili niwe na mwili mzuri na afya bora.

Hapana sipendi kuvaa vipuli kwa sababu mimi huwa navaa nguo za kawaida, yaani casual clothes, na nikikumbuka vizuri kuna maramoja niliwahi kuvalia vipuli wakati ambapo nilikuwa shule ya upili, na nilivalia juu ya sare ya shule, yaani juu ya fulana ya shule.

Wakati wa mvua kuu, mimi hushiriki katika kupanda miti kwa kwa mimi napenda mazingira na mimi napenda mvua kwa sababu mvua hufanya chakula katika mashamba yetu ya kue vizuri na watu waeze kupata mavuno na nakumbuka mvua moja ambayo nilifurahia sana kulikuwa na kiangazi cha miezi sita alafu bingu likafunguka na mvua kubwa ikanyesha na kwa hivo watu walikuwa wamekosa matumaini ya kupata mavuno katika msimu huo lakini matumaini ya lirudi Mvua kwa mara nyingi huwa inafanya ni badilishe mpango wangu Kwa mfano kama nilikuwa nafikiria kufuanguo huwa sifui kama nilikuwa nafikiria kuanika nafaka hua sianiki juu ya kunyeshewa na mimi kwa ujumla mimi na furahia sana mvua Licha ya kuwa huwa inafanya ni badilishe mipango Kujume la mimi na furahia mbua.

Mimi napendelea mwonga wakati. Kwa kuwa mwonga huo ndio unaofa na ndio ambao watalamu wa macho sana sana uguzo wa macho wanahimiza watu kutumia mwonga wakati ndio tutunze afya ya macho yetu.

Ningependa kutembelea ukuta mkuu wa China, yaani The Great Wall of China. Kwa sababu hilo ni jambo laki historia ambalo mpaka leo sijaiweza kuamini liko mpaka ile siku yenye. Nitaenda nijione na macho yangu na niguze na niweze kupanda katika ukuta huo ndio nitaamini na nitakuwa nimeridhika.

Kwa siku naweza tumia masaa sita katika mtandao, masaa mbili huwa natumia katika mapumziko ya mchana, na hayo masaa mingine manne huwa natumia jioni baada ya kazi, ambapo ni nimerudi nyumbani, nimepika chakula cha jioni na nikaoga, na nikachukua simu kuingia katika mtandao kuwasiliana na marafiki zangu.

Mimi siuhepi udhaifu wangu katika kazi ama wakati ambapo niko kazini kwa kuwa mimi hua nakabiliana nao nahakikisha kuwa nimefanya na mambo kwa vile yabafaa. Na pia nahakikisha kuwa nimejaribu kushugulikia udhaifu wangu ili niweze kufanya maendeleo katika udhaifu huo kwa lengo la kuwa siku moja udhaifu huo Utageuka kuwa wa jambo nzuri.

Navyolea nywele zangu mara tatu kwa mwezi Kwa sababu napenda nywele zangu zikuwe ni za kuvutia sana sana nywele za kichwa na kuwa naamini pia kuvilea nywele zangu za kichwa ni muhimu sana kwa kuwa huwa zinanipatia ule mwonekano wa kuvutia na utanashati.

Mimi kama kijana ninapenda kuvaa nguo za kawaida, nguo za kuvutia, nguo ambazo tuseme ni za aina ya Gucci, ama Versace na Adidas, vile vile pia viatu napenda kuvaa vyatu za kawaida, kwa ufupi muonekano wangu ni wa kawaida, kwa hivyo napenda kuvaa nguo za kawaida.

Mimi napenda kula ugali ama sima, ikuwe chakula cha jioni. Na kwa sababu ugali nichakula kitamu, nichakula ambacho kinaliwa na vitoweo mbalimbali kinezaliwa na kitoweo cha mboga, kinaezaliwa na kitoweo cha nyama na pia kinezaliwa na kitoweo cha nafaka kama vile maharagwe.

Mimi ninapenda juisi ya mayembe. Kwa kuwa mayembe ndilo tunda lile nilalo lipenda zaidi kushinda matunda mengine. Ni kwa sababu mimi mahali ambapo nimelelewa tulikuwa tunalima mayembe na tulikuwa tunatengeneza juisi kwa maramingi sana. Kama si mayembe, naiza tamani juisi ya mananasi. Kwa kuwa mananasi ni tunda lapili ya mbalo napenda kutoka kwa mayembe.

Ndiyo, mimi ninapenda kupiga picha. Kwa kuwa mimi huwa na ujuzi mkubwa wa kupiga picha. Na kwa sababu pia niko na akaunti za mitandao ya kijamii kama vile Facebook na Instagram. Ambapo mimi huweka picha zangu. Kama vile marafiki wangu huweka picha zao. Yaani ku post picha. Kwa hivo mimi napenda sana kurekodi matukio na kupiga picha.

Hule wakati ambao nafanya kazi wizuri ni wakati wa asubuhi kwa sababu huo wakati mimi huo ni mechangamuka akili. Akili inakuwaga fresh, haikuwagi mechoka. Kwa hivo wakati wa asubuhi ndiyo mimi huo nafanya kazi nzuri sana na kazi yenye haina makosa ama ila yoyote.

Mimi ninapenda kusoma vitabu za hadithi kwa sana kwa sababu huwa ni vitabu za kuburudisha na ya kitabu ambacho nimekisoma cha hadithi kika nifurahisha sana ni kitabu kinaitwa hadithi za abunwasi na muhusika mkuu katika hadithi hiyo ni mtu ambaye anaitwa abunwasi anayekuwa mjeuri kwa kila mtu katika kitabu hicho na ninapenda sana kusoma kitabu cha aina ya hadithi kingine na napanga kutafuta kitabu hicho Kitabu hiki nili himizwa na mwalimu wangu wa shule kikuu niweze kukisoma Ili niweze kuelewa hadithi io na kujiburudisha.

Changamoto kubwa sana ambao ni nakutana nayo kazini ni wafanyikazi wasio kuwa na ushirikiano wa timu. Kwa kuwa mambo mengi kazini ya nahitaji ushirikiano wa wafanyikazi wote lakini unapata kuwa mfanyikazi hata kikushirikiana anataka kufanya kazi kivyake. Hilo ndilo changamoto kubwa sana ambalo ni mekutana na lokazini.

Mimi ninapenda nyama ya kuku zaidi. Kwa kuwa nyama hii ni nyama nyeupe ama white meat. Na haina hatari nyingi katika mwili. Ukilinganisha na nyama nyekundu kama vile red meat. Kwa hivo mimi napenda nyama ya kuku. Na kwa kuwa ni tamu sana na ni rahisi kutengeneza. Na supu yake ni supu nzuri sana.

Mimi ningetaka kuwa na uwezo wa kutengeneza magari ama kujua kutengeneza magari kwa kuwa huwa napoteza pesa nyingi kwa kutengenezesha magari katika garage. Ilhali naweza soma kosi hiyo niwe na huu ujuzi na uwezo wa kutengenezea gari mimi mwenyewe bila kupeleka ama kupelekea mtu yote ama fundi yoyote.

Ndio, mimi ninapenda kuchezabna watoto, kwa kuwa mimi ninapenda watoto sana, ma hata kama sina mtoto wangu na natumahi kuwa nitapata mtoto wangu na niweze kuchezana ye sana. Kwa sababu ata mii ni kiwa mdogo, kuna wakubwa wetu ambao walikuwa na kuja wana chezana sisi, wanatupatia mawaitha wakati wa mchezo, na pia wanatupatia motisha ya kukuwa watu wa kubwa na kuwa watu wenye hekima.

Rangi ambayo ninaipenda zaidi ni rangi ya kijani kibichi na naipenda rangi hii kwa kuwa huwa ina nikumbusha mazingira yetu na vile tunafaa kuyalinda na huwa na miliki kiti cha rangi ya kijani kibichi kwa sababu napenda rangi hii sana. Narangi hii huwa ina nifanya ni hisi kuwa tunafaa kuzingatia na kulinda mazingira yetu Narangi hii sana sana mimi huiona katika mistuni katika mazingira yetu nikitembea tukidogo naona rangi ya kijani.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia sana nilikuja kujua kuwa ama nilikuja kusoma kuwa ushirikiano na wenzangu ama na timu yangu ni jambo la maana sana. Kwa hivyo hata huku nje nje ya kazi huwa nashirikiana na watu kwa sababu si jambo lote ambalo mtu anaeza kulifanya akiwa peke yake na kuwa nilijua kuwa watu wanahitaji watu wengine ili kufanikisha mambo mengi katika dunia hii.

Wazo nzuri ambalo nikonalo siku ya leo ni ile wazo la kunihakikishia kuwa na la kunikumbusha kuwa nafaa kufanya mambo makubwa sana katika maisha haya, nafaa kuwa na pesa nyingi, nafaa kuwa tajiri, nafaa kujenga nyumba, nafaa kujengea wazazi wangu, nafaa kufanya mambo makubwa sana katika inchi ili kubadilisha maisha yangu na maisha ya jamii yangu.

Ndio, mimi ninapenda mvua sana kwa sababu mvua huwa inafanya mimea ikue kwa jinsi inayofaa. Pia mvua huwa inatuondolea vumbi katika mitaa yetu na mazingira yetu. Mvua pia huwa inawapa watu maji, watu wanaoishi katika maeneo ambayo kuna ukame mwingi. Wanategea maji ya mvua pekee yake. Kwa hivyo mvua kuna faida mingi sana. Ndio, maana mimi napenda mvua.

Mimi nashugulikia muda kazini kwa kuhakikisha kuwa nimefika kwa wakati ambao unafaa sana sana ni saa mbili Jambo la pili ni kuhakikisha kuwa, ile kazi ambayo imepatiwa muda fulani wa kufanywa naifanya kwa huo muda ama muda mdogo kushinda huo, ili kuhakikisha kuwa kazi yote inaendelea kwa kwa njia ambayo inafaa.

Huwa nangoja barua pepe mara nyingi kwa sababu mwasiliano ya pale kazini huwa tunafanya kutumia barua pepe. Kwa hivo huwa nangoja mara nyingi sana ambayo hata kuhesabu siwezi kuhesabu kwa sababu mazungumzo yote huwa tunafanya katika mtandao huu wa barua pepe na pia magizo yote huwa yanatumwa kutumia barua pepe.

Mimi huwa nahakikisha kuwa kwa mwezi nimeenda sinema mara mbili Kwa kuwa niko na marafiki wanapenda tukitembelea sinema kuenda kutazama filamu na mimi pia mwenyewe mimi ni mtu ambaye anapenda sinema, Kwa hivo huwa nafanya mara mbili kwa mwezi, maramoja mwezi ukianza na mara ya pili mwezi ukiisha.

Mimi ninapenda umbwa sana sana, napenda umbwa sana sana. Kwa kuwa umbwa ni mnyama mzuri ambaye anaweza kuwa rafiki ya mtu. Kwa mfano mimi nimefuga umbwa ambaye anaitwa Peach. Ni rafiki yangu sana. Huwa analinda boma yangu, analinda wazazi wangu, analinda mali yetu. Na yeye ndiye alifanya nipende umbwa kuliko wanyama wengine wote.

Ingawa sijui kuchora vizuri, mimi napenda kuchora, na pia napenda kupaka rangi, lakini kwa sana mimi napenda kupaka rangi, na kwa mfano. Mimi ndiye nilijipakia chumba changu rangi ukuta wa ndani, kwa kuwa ninapenda kupaka rangi, na pia kupaka rangi huwa kunafanya nipunguze wasiwasi, na nitulize akili.

Ndio, mimi napenda kusoma maoni ya mtandao, kwa sababu hilo ata ndilo jambo kuu, ambalo huwa inanifanya ningie katika mtandaoni, nione maoni ya watu kuhusu jambo fulani, ama kuhusu mada fulani, ili niweze kuongeza ujuzi wangu, na saa zingine hili niweze kucheka, na kujifurahisha.

Mchezaji wa mpira wa kikapo ambae ni naamini ndio mchezaji bora zaidi, mchezaji kwa jina la Lebron James, mchezaji huyu ni mchezaji mkamavu ni mchezaji mwenye kufikiria haraka, na pia ni mchezaji ambaye anajali hali yake ya afya na anatengeneza misuli na nahakikisha kuwa mwili wake ni wa kuvutia. Mchezo ambao nilitazama na nikafurahishwa sana na Lebron James ni mchezo dhidi ya San Antonio Spas ambapo aliwafunga mabao mingi na pointi nyingi na huwa anahisi vizuri sana nikimtazama akicheza kwa kuwa huwa naona ukakamavu mkubwa na hua napatia motisha watoto wadogo ambao wanajifunza mpira huo.

Kwa kuongea ukweli, mimi si shabiki wa mpira wakiragbi wa kimarekani yaani American football kwa sababu mimi hupenda sana kutazama mpira wa miguu na mpira wa kikapu kwa sababu hizo hizo ndizo michezo ambazo huwa zinanifurahisha lakini mchezo wakiragbi wa kimarekani kusema tu ukweli mimi si shabiki wa huo mchezo.

Mafanikio ambayo nimepata kazini ni kama vile kupandishwa cheo Kwa nikingia pale nilikuwa msaidizi wa oparesheni za kila siku. Lakini juzi tu nilipandishwa cheo nikakua msimamizi mkuu wa oparesheni hizo. Kwa hivyo hilo ni moja kati ya jambo ambalo ninafurahia sana na naliona kama mafanikio pale kazini.

Ndio, mimi napenda kujifunza historia kwa sababu wahenga walisema kuwa mtu wa asiye na asili ama mtu hasiye taka kujua historia yake ni mtumwa Kwa hivo, mimi ni naamini kuwa historia ni jambo la muhimu sana kwa kila mtu kujua. Hili tujue mahali ambapo tumetoka. Ndio tuweze kufanya maamuzi mazuri ya mahali ambapo tunelekea.

Mimi ni napenda kununua vitu moja kwa moja katika maduka ya bidhaa hizo kwa sababu hilo ndilo jambo rahisi kwa sababu mnabadilishana pesa kwa bidhaa ambayo unaitaka na unaenda nayo nyumbani mara hiyo hiyo. Pia mimi napenda pia kufanya manunuzi yangu ama kununua vitu katika mtandao lakini si sana kulinganisha na vile napenda kununua bidhaa zangu katika maduka.

Ndiyo, mimi napenda kucheza ngoma, kwa sababu mimi ninaamimi niko na talanta ya kucheza ngoma. Na pia mimi ni mtu wa sherehe, mtu mpenda sherehe. Kwa hivo, ngoma mimi nimezoea kuicheza na napenda kucheza ngoma sana. Kwa kuwa huwa inanisadia kama ni njia moja yangu ya kujiburubisha na kujivinjari.

Hapana bado sijatumia teknolojia ya sauti lakini mimi ni mtu wa kujaribu teknolojia zote na naamini kuwa hivi karibuni nitaweza kujaribu teknolojia ya sauti na nitaona jinsi ambavyo itanifaidi katika maisha yangu ama maisha ya wenzangu. Yaani naeza taka kupata huu ujuzi na kupata huo uzoefu wa kutumia teknolojia sauti kwa sababu badulo sijaitumia.

Ndiyo, mimi ninapenda hadithi za ajabu kwa kuwa napenda kuchangamsha akili yangu na napenda kufanyisha akili yangu kazi ya kubaki nikiwaza kuhusu hadithi ambayo nimepatiwa ya ajabu. Napenda sana pia hadithi hizi kwa sababu ni hadithi ambazo huburudisha na kufanya mtu aone mambo kwa njia ingine. Tofauti sana na vile anavyoyaona sahi.

Hapanasijai kufanya yoga kwa kuwa mimi sisha biki wa yoga hata kidogo Mimi kama mwanaume napenda kufanya mazoezi magumu, mazoezi ya gym ama mazoezi ya kukimbia Kwa sababu ninaamini kuwa mazoezi ambayo nafanya ya nafaa kuonekana katika mwili wangu kama vile nikifanya mazoezi ya gym, watu wataona misuli yangu Nikifanya mazoezi ya kukimbia, itatengeneza mapafu yangu na yawe ya kutukua hewa kwa njia nzuri na pia nitatengeneza moyo wangu ya ni cardio.

Ningependa kuona kila mtu katika jamii akishi kwa usawa, uwewe ni tajiri, uwewe ni maskini, kila mtu aishi kwa usawa na watu waheshimiane katika jamii. Na maendeleo mengine naweza taka kuona katika jamii ni watu wakiwa na ushirikiano mzuri na watu wakia watu wa kupenda siasa na watu wakupiga kura. Kwa sababu watu wengi huwa hawapigi kura lakini wanalalamika wakati ambao uungozi ulio chaguliwa na watu wengine unafanya mambo mabaya dhidi ya wana jamii.

Mimi ninapenda kusimamia. Kwa kuwa kusimamia ni ni njia moja ya kuonyesha kuwa uko na cheo juu ya watu fulani. Na kusimamiwa pia huonesha kuwa wewe ni mtu mdogo kwa aliyekusimamia. Kwa hivyo kusimamia ni afadhali kushinda kusimamiwa.

Mimi napendelea habari mtandaoni kwa kuwa hilo ndilo jambo la kidigitali saa hii, na mimi naona gazeti ni jambo la kitambo kidogo ama la awali kidogo. Na saa hii kuwa uhakika na kwa ukweli ni kuwa habari za mtandaoni. Ni rahisi sana kuzipata. Na unahitaji tu wifi ama data, unapata habari mtandaoni.

Ndio mimi ninapenda kukimbia na huwa nakimbia kila siku kwa kuwa kukimbia ni moja kati ya mazoezi yangu ya kila siku ambapo huwa nakimbia asubuhi baada ya kuamka saa kumi na moja na pia kukimbia kuna mambo mengi sana mazuri ambayo inasaidia katika mwili kama vile kuimarisha afya na kusaidia moyo kupiga damu kwa njia ambayo inafaa.

Data yangu ya kuandika katika karatasi mi una ihifadhi katika file naweka kwa kwenye file naweka hizo rekodi mahali bazuri kama vile kwa kabati nzuri. Data yangu ya mtandao ama ya simu wanaihifadhi katika hard disk ya kompyuta ama storage ya simu. Na pia kama kuna data ambayo singetaka ipotee, simu ikiharibika ama komputa yangu ikiharibika, huwa na hifadhi katika cloud storage.

Mimi ningeshauri mtu mwingine kuwa ajue kuishi vizuri na watu kwa kuwa watu ndi omali. Pia ningeshauri kuwa aheshimu watu kwa kuwa heshima si utumwa. Na pia ningeshauri mtu kuwa afanye kazi kwa bidii ili atengeneze pesa yake halali, asitegemee pesa ya wizi na siibia watu wengine wanaofanya kazi kwa bidii.

Mimi ninagawanya taka zangu naweka taka za plastiki kando yaani zile taka ambazo haziwezi kuoza na zile ambazo zineweza kuoza naziweka kando. Hizi ambazo haziwezi oza kina plastiki na zinginezo nazipeleka katika recycling factory ama kiwanda cha ambacho kitasaidia kuzitumia tena ili kutengeneza plastiki zingine badala ya kuzitupa katika mazingira.

Vitisho vya mtandao ni mambo ambayo ya mefanya watu mizi wengi sana wa mitandao watoke katika mitandaoni ama washindwe kujionyesha kwa uhuru katika mitandao hii na mimi jambo ambalo mimi huwanafanya ili kukabiliana na vitisho vya mtandao ni kuwa mimi nahakikisha kuwa watu ambao mimi naongea na mtandao ni ni watu ambao tukona maoni sawa, tukona kiwango kimoja cha masomo na ni watu ambao tunaweza changia katika mada fulani kwa heshima.

Ushauri ambao ningempa mtu ambaye anaanza kazi saa hii ni kumhimiza kuwa afuate sheria za pale kazini ama sheria za kampuni. Kama ni kufika mapema bila kutelewa, ahakikishe kuwa amefika mapema bila kutelewa. Kama ni kuvaa sare ya kazi, avaye sare, na pia ajue kuhishi na watu, ajue kufanya ushirikiano na wendake pale kazini. Kwa kuwa kazi nyingi inahitaji ushirikiano.

Mahusiano yangu na wenzangu kazini, mimi huwa na yaimarisha kwa kuhakikisha kuwa tunaheshimiana, mimi na waheshimu nao wa na niheshimu. Wakati wa mashirikiano ya kazi, huwa na wapongeza wakati ambapo wametoa mawazo mazuri, na pia mimi wananipongeza ambapo nimetoa mawazo mazuri, na pia huwa tunashirikiana katika mambo mengine ya inje ya kazi kama vile kwenda kula chakula cha mchana pamoja.

Mimi huwa nafanya kazi za kujitolea katika jamii kama vile kusafisha mito, kusafisha barabara, kusafisha masoko na pia mimi husaidia wasiojiweza kama vile mayatima na watu waliofiwa na wapenzi wao. Mimi huwa na wasaidia sana kwa pesa na pia na weza wanunulia chakula na mavazi. Huo ni mchango wangu katika jamii yangu.

Kwa ukweli, lile jambo ambalo hunipatia motisha pale kazini ni mshahara ambao tunapewa mwisho wa mwezi. Hilo ndilo jambo ambalo linafanya ni niamke kila siku nikienda kazini. Pia marupurupu ambayo huwa tunapatiwa tukifanya kazi nzuri. Hiyo ni motisha ingine ambayo huwa inafanya nifurahi kufanya kazi yangu.

Kumbu kumbu ya utotoni ambayo ni bora zaidi, kuliko zote, ni wakati baba yangu wali nipeleka katika safari pale pwani, ali nipeleka nione ufuo wa bahari, ambapo niliona bahari kwa mara ya kwanza, na na mimi nilifurahi sana kuona ufuo huo, na kuona maji mengi sana katika bahari, na hii kumbu kumbu ni maalumu sana kwa sababu ilikuwa ni mara ya kwanza kuona bahari na mara ya kwanza kuona mcanga mweupe katika ufuo na pia alinipeleka katika maonyesho ambapo nili niliendesha ngamia na ilikuwa pia ni mara ya kwanza kuendesha ngamia na mimi haya mambo yananifurahisha sana mimi hufurahi kila wakati ambapo ni nakumbuka tukio hili.

Mimi huwa natengeneza marafiki kwa njia rahisi sana Kwa sababu mimi ni mtu ambaye anapenda kuongea na watu mtu ambaye anapenda kushirikiana na watu na hilo ni jambo ambalo limefanya niweze kuwa mtu wa kutengeneza marafiki kwa njia ya haraka sana na jambo la kwanza ambalo mimi huuliza marafiki wangu wapya ni waniambie kuhusu mahali ambapo ametoka na mambo ambayo wanafanya kama vile kazi utaratibu wao wa kila siku.

Mimi napenda ugali, sana sana ugali kwa mchuzi wa kuku. Kwa sababu ni chakula kizuri sana na ni chakula kitamu sana na ni chakula ambacho kila mtu anapenda. Jambo la kwanza ambalo linafanya nipenda chakula hiki ni, chakula chenye ladha nzuri sana, pia ni chakula ambacho kinashibisha na pia ni chakula ambacho ni rahisi kutengeneza.

Mimi ninapendelea mahali pa kimya. Sana sana wakati ambapo nikona mawazo mengi ama wakati ambapo nikona wasiwasi. Mimi hutafuta mahali ambapo ni kimya natuliza mawazo na natuliza wasiwasi. Pia mahali kimya ni mahali pazuri sana kwa sababu panakupatia fursa ya kuzindua mawazo mazuri ya kukujenga na kujenga jamii.

Kwa kweli mimi si shabiki wa mchezo wa besiboli na sijawahi tazama mchezo huo na sijawahi enda kwenye uwanja kutazama mchezo huo na sijui kama nitawahi kuenda katika uwanja kutazama mchezo huo kwa kuwa mimi huo siuwelewi hata kidogo siuwelewi hata kidogo kwa sababu mimi michezo ambayo nafuatilia ni michezo ya riadha na michezo ya mpira wa mguu.

Ndiyo, mimi ninapenda kucheza michezo ya ubao, michezo kama vile chess na michezo kama vile draft kwa sababu Nikiwa mdogo nilikuwa nacheza michezo hiyo na watoto wenzangu na Ikafika mahali ambapo ujuzi wangu wa michezo hiyo ulipanda sana kama vile Kwa haswa michezo ya draft na najua sana kucheza michezo hiyo.

Mimi niko na kipawa cha kucheza mpira wa mguu, yani kandanda, na nilijua kuhusu kipawa hichi changu nikiwa mtoto mdogo, nikiwa wa umri wa miaka mitano, ndio nilianza kuchezea timu kubwa ya mahali ambapo nimetoka mahali tulikuwa tunaishi, na nilikuwa mchezaji bora katika mwaka huo na nikapatiwa zawadi nyingi, na kutoka hiyo siku, nimekuwa nikicheza michezo hii ya mpira wa mguu na nimekuwa nikipokea zawadi nyingi sana za kibinafsi.

Mimi ninapenda msimu wa kiangazi kwa sababu msimu huu unanipatia fursa ya kufanya mambo mengi sana. Kama vile kutembelea pale pwani kuogelea katika majia chumvi yani majia bahari. Pia huwa na nipatia fursa ya kutengeneza ama ya kutayarisha shamba ili kupanda ama wakati ambapo mvua itanyesha. Na pia huwa inanipatia wakati mzuri sana a wa kutembelea nchi zingine ambazo ziko na mandhari mazuri sana kama vile Tanzania kule jijini Zanzibar.

Mwandishi ambaye ninampenda zaidi na ambaye mimi huona ni mwandishi bora. Ni mwandishi wa hadithi za kiswalili anayeitwa Ken Walibora. Huyo ni mwandishi ambaye ameandika vitabu katha kama vile kidagaa kimemwozea. Ambacho kina mafunzo mengi sana. Katika hii nchi yetu ya kisiasa. Yanaonyesha kila kitu ambayo inafanyika katika nchi yetu ya Kenya.

Ndiyo mimi ninapenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu mimi huishi peke yangu na mimi najua nisipofanya kazi katika nyumbani mimi hakuna mtu atakuja kunifanyia kazi hiyo kwa hivyo ni lazima nipende kazi pale nyumbani na niweze kufanya kazi zote ili niweze kuishi maisha mazuri.

Mimi ninapenda kula chakula changu katika hoteli. Nikona hoteli moja ambayo naijua vizuri. Na ni hoteli ambayo inauza chakula kizuri na chakula safi. Na inauza chakula kwa bei nafuu. Kwa hivo, kama sikuli nyumbani, basi mimi huenda kukula hapo katika hiyo hoteli.